Nina mpenda muandishi wa vitabu vya motisha na maendeleobinafsi. Kwa sababu maandishi hayo hunisaidia kujijenga kifikra na kuboresha mtazamu wa maisha. Mfano wa muandishi ninae mpenda ni Robin Sharma, ambaye huandika kuhusu nidhamu binafsi, uongozi na kutumia uwezo wako kikamilifu. Vitabu vyake hunipa hamasa, mwelekeo na motisha wa kujiboresha kila siku.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni The Monko, Saltis, Ferrari, kilicho andikwa na Robin Sharma. Nakipenda kwa sababu kinazungumzia maisha nidhamu binafsi na umuhimu wa kutafuta maana ya kweli ya mafanikio si mali pekee. Aina ya kitabu hiki ni hadithi yenye mafunzo ya maisha na motisha. Inaochanganya simulizi na ushauri wa kujijenga binafsi. Hadithi yake inanifanya nitafakari kuhusu malengo, hafya ya akili na usawa wa maisha. Muusika ninae mpenda zaidi ni Julian Mantle. Kwa sababu safari yake ya kubadilika kutoka maisha ya msongo hadi maisha ya utulivu na maana inanitia moyo kubadilika na kujiboresha nilishauriwa kusoma kitabu hiki na rafiki yangu ambaye aliona nikitafuta motisha na mwelekeo katika maisha. Ushauri huo ulikuwa wa manufaa sana. Ndiyo, ningependa kusoma vitabu vingine vya muandishi huyu kwa sababu maandishi yake yanafundisha nidhamu, uongozi na namna ya kutumia uwezo wako kikamilifu katika maisha ya kila siku.

Napendelea hali ya hewa ya baridi kiasi, kwa sababu hunifanya nijisikie mtulivu, mwenye nguvu na mwenye umakini zaidi. Katika baridi, ni rahisi kufanya kazi, kusoma au kupumzika bila kuchoka haraka kama ilivyo wakati wa joto kali. Pia hunipa nafasi ya kuvaa mavazi mazito na kufurahia mazingira ya utulivu, jambo linalonifanya nijisikie huru na mwenye amani.

Kwa kawaida, nakunywa glasi sita hadi nane za maji kwa siku kulingana na shughuli ninazofanya, hali ya hewa na kiwango cha jasho. Hii hunisaidia kuweka mwili wenye afya, kuboresha mmengenyo wa chakula, kuongeza nguvu na kuzuia upungufu wa maji mwilini. Hasa ninapokuwa na shughuli nyingi au wakati wa joto kali.

Napendelea suruali hasa kwa kuwa mimi ni kiume na ni vazi linalonifaa zaidi katika maisha ya kila siku. Suruali ni rahisi, huru na inanipa uhuru wa kufanya shughuli mbalimbali bila usumbufu au kujihisi nimebanwa. Pia, inanifanya nijisikie nipo tayari kwa kazi, matembezi au shughuli za kawaida, iwe ni kazini au nyumbani. Kwa ujumla, suruali inanipa faraja urahisi na kujiamini. Ndio maana kuwa chaguo langu la kwanza.

Kujiandaa kwa mkutano hukusanya taarifa muhimu mapema, kupitia agenda na kuandika hoja au maswali ninayotaka kuchangia. Pia, huhakikisha muda umeandaliwa vizuri. Vifaa vinahitajika vipo na hujiandaa kisaikolojia ili kushiriki kikamilifu na kutoa mawazo yenye mchango mzuri kwenye mkutano.

Ndio, napenda kucheza michezo ya video, hasa kwa ajili ya burudani na kupumzika baada siku yenye shughuli nyingi. Michezo ya video hunisaidia pia kuboresha umakini, kufikiria kwa haraka na kufanya maamuzi. Hasa, ninapocheza kwa kiasi na kwa wakati unaofaa.

Napendelea kunyoa kwa sababu hunifanya nijisikie msafi nadhifu na mwenye mpangilio mzuri. Pia ni rahisi kutunza na hunipa mwonekano unaofaa kwa mazingira ya kazi na mikutano rasmi. Hata hivyo, ninaelewa kuwa kuvaa ndevu pia kuna mvuto wake kulingana na mtindo na upendeleo wa mtu.

Nimewahi kujaribu pizza ambacho ni chakula cha kigeni kinacho toka italia. Kilinivutia kwa mchanganiko wa jibini, mchuzi wa nyanya na viungo mbalimbali. Na ladha yake ilinufurahisha sana kiasi cha kunifanya nikipende na kuendelea kukila mara kwa mara.

Ndiyo, nimewahi kununua tikiti za tukio, hasa kwa ajili ya matamasha, michezo, au tamasha za burudani. Kununua tikiti, kunanisaidia kujipanga mapema, kupanga nafasi nzuri na kuhakikisha ninafurahia tukio bila usumbufu. Pia, kunanisaidia kushirikiana na marafiki au familia na kujenga kumbukumbu nzuri pamoja.